Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Ninasherehekea siku ya kuzaliwa kwa kutembea gerezani kwa kuongea na walio gerezani na kuwapea tumaini kuwa siku moja mambo itakuwa vizuri. Kisha ninawaombea walio gerezani pia warekebisha njia zao. Siku yangu ya kuzaliwa pia ninatembea kwa watoto mayatima tunaeza kukula pamoja, kudansi pamoja na hata kuambia Mungu shukrani kwa siku hiyo.

Je, unapenda chakula kitamu? Ndiyo, ninapenda chakula kitamu. Chakula kitamu kama vile malenge, ugali, wali, na nyama, ni vyakula ambavyo natambua kama tamu. Maana ya kusema chakula ni tamu, ni baada ya kuwekwa vitunguu, alafu vitunguu zenyewe zinaiva, ndo inaleta ladha ya chakula. Chakula kinakua kitamu. Kwa hivyo, ninapenda chakula kitamu, naam.

Je, unapenda kuangalia nyota? Ndiyo ninapenda kuangalia nyota sana kwa sababu hunifanya nijisikie nina amani na nijisikie nina furaha na uzuri wa asili pia hunipa nafasi ya kutafakari na kupumzika. Ninapokuwa naangalia nyota, ninaeza kufikiria mambo ambayo yatatendeka hapa mbeleni na mambo ambayo ninapanga kufanya kwa umakini.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Hapana, sipendi kucheza michezo ya ubao. Hii ni kwa sababu, sioni faida kubwa sana kwake. Badala ya kucheza mchezo ya ubao, napendelea kucheza michezo mingine ama shughuli zingine za kujifunza. Ambazo hunisaidia akili yangu kukuwa na kusikia nikiwa na burudani wakati mmoja.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ninazokutana nazo kazini kama mwanabiashara ni mabadiliko ya bei sokoni kukosekana kukosekana kwa wateja na ukosefu wa mtaji wa kutosha. Wakati mwingine pia hukutana na shida kama kukosa biashara nyingine ya kufanya pamojo na changamoto kama za kusimama muda mwingi wakati wa kufanya kazi. Hata hivyo hujaribu kutafuta suluhisho kwa kupanga kazi vizuri kuboresha huduma kwa wateja na kutumia mbinu bora za kibiashara.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye nimjuae ni Juma Otieno. Mchezaji huyu anacheza katika ligi ya mitaa. Juma si maarufu sana lakini anatambulika kwa bidii yake, nidhamu na uwezo mzuri wa kuchezesha mpira. Huwa mstari wa mbele katika kusaidia wenzake na ana uwezo wa kufunga mapointi muhimu wakati wa mechi. Juma ananifunza kuwa uchezaji wake unaonyesha, si lazima mtu awe maarufu ili aweze kucheza bora, bali juhudi na kujituma ndivyo muhimu zaidi.

Kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ninachokipenda zaidi ni maziwa. Maziwa ni ni tamu sana kwa mdomo wangu, ndiyo maana ninapenda maziwa. Maziwa inanisaidia kuongezea vitamini kwa mwili na kuweza kupigana na magonjwa yanayoweza kunikumba. Ninapenda maziwa na ninaikunywa kila wakati ninapopatana na kikombe na maziwa ninakunywa. Mama yangu ndio aliyenieleza kuhusu maziwa. Ninahisi furaha tele ninapokunywa maziwa.

Unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Asanti. Wafanyikazi wapya ninawakaribisha kwa kuwaelezea ambacho kinaendelea kazini. Ninawapeleka kila chungu kazini ili wapate ufahamu wa kinachoendelea huko. Na wasihisi ni kama wako nje, wahisi ni kama wako wa ndani wetu, wanapoingia kazini na wanapotoka.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Ninapendelea wakati kuna jua. Ninapenda wakati kuna jua lakini si juakali sana. Jua ambalo alichomi watu sana. Ninapendelea wakati wa jua sababu mtu anaweza kutembea haraka bila matope kwa miguu na jua inawezesha mtu kukaa bila hivi umevaa nguo mingi sana. Na ukifua nguo zako zinakauka haraka naam jua ni mzuri.

Unatumia kompyuta kwanini zaidi? Ninatumia kompyuta zaidi kwa kufanyia kazi. Kompyuta yangu inanisaidia kufanya hesabati za kazi. Kwa sababu mimi ni mwanabiashara, ninaitumia kuhesabu pesa, kwa kuhakikisha, nikona vifaa vya kuuza, dukani, na kunisaidia kuongea na wateja wangu.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Ninawatia moyo wenzangu kwa kuzungumza nao kuwasikiliza na kushirikiana nao katika kazi. Pia, kuwapongeza wanapo fanya kazi vizuri na kuwashauri pale wanapokutana na changamoto. Mara nyingine huwa nafanya hivyo kushirikiana na uzoefu wangu na mikakati ya kufanikisha malengo ili kuwasaidia kuendelea bila kukata tamaa. Njia hizi hunisaidia pia mimi mwenyewe inanipea morali kuwa naweza kupea wenzangu morali.

Unashughulikia kazi za dharura vipi kama mwanabiashara ninaposhughulikia kazi za dharura hupanga kwanza kipaumbele cha haraka ili kuhakikisha jambo muhimu linafanyika mara moja baada ya hapo hufafanua hatua za haraka na za madhubutu za kutatua tatizo bila kupoteza muda. Hivo pia ninahusisha wafanyi kazi na wenzangu pale wanapohitajika ili kufanikisha kazi ya haraka. Njia hii hunisaidia kudumisha ufanisi wa biashara bora.

Jee, unapenda kuona maoni mtandaoni? Ndiyo, ninapenda kuona maoni mtandaoni. Maoni hukuwa vitu za kuchekesha sana, alafu inakuelezea venye watu wanahisi kuhusu jambo fulani. Tena inasaidia kuelewa wananchi, wanachotaka, kama mwanabiashara. Kusoma maoni inanisaidia ili kuweza kujua pengoli ambalo nitatimiza ili niweze kufuraisha wateja wangu.

Je, unapenda kulima bustani? Hapana. Kama mwana biashara, sipendi kulima bustani. Hii ni kwa sababu bustani hainipei faida kubwa kama ile yenye nitapata kwa biashara. Badala yake, napendelea kutumia muda wangu, katika kusimamia biashara zangu na kuangalia masoko na kupata wateja. Hivyo ninapata mapato mengi kuliko kulima bostani. Inanisaidia kuzingatia kile ambacho ninategemea.

Mchezaji gani wa michezo unapenda napenda mchezaji wa michezo kama victor wanyama hii ni kwa sababu ni mchezaji aliye makini hodari na aliye na nidhamu kubwa kwenye uwanja anaweza kuongoza wenzako na kushirikiana na wenzake vizuri kama timu pia huu hunijenga moyo na kunifanya niamini na kushirikiana na wengine.

Jioni yangu inaanza masaa ya jioni hapo saa kumi na moja saa kumi na moja ndo natoka kazini nafunga biashara zangu halafu naelekea nyumbani ninaoga ninaelekea jikoni ninapika nikidensi ndio sherehe napenda kupiga ninapenda kupiga sherehe ya jioni ambayo napika nikidensi napendelea jinsi ninavyo ninavyovalia nikienda kulala ambapo navaa nguo ambayo hainikamati hata kidogo. Furaha yangu ni kumaliza kwa maombi na kufunga macho yangu ili niweze kulala.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Ninafanya kazi yangu kwanza kwa kupanga ratiba ambayo inanielezea ambacho ninaamka kufanya kila siku. Mimi kama mwanabiashara, nafwatilia kazi zangu na muda maalumu ili kwa hatua kwa hatua. Pia nahusisha wafanyi kazi wangu pale inapo itajika, ili kuhakikisha kila mtu anajukumu lake na kila jukumu linakamilishwa kwa wakati unaofaa.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanamke bora. Mwanamke anayeweza kujistamiri na kujiweka. Mwanamke ambaye anaweza kulea watoto wake kwa njia ambazo zinafaa na kuwaonyesha utamaduni za kwao na kukua mwanamke mwenye pesa mingi sana. Ili niweze kununuwa gari ambalo ninapenda.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Ninamkumbuka mwalimu wangu wa Kiswahili. Hii ni kwa sababu mwalimu wangu wa Kiswahili alikuwa mwalimu ndiye bora sana na ndio alikuwa mwalimu wangu wa kwanza. Huyu mwalimu nilikuwa nampenda kwa sababu alikuwa ananifunza kutumia ngeli vizuri, kutumia wingi vizuri na kuweza kusoma bila tatizo.

Muziki gani unao sikiliza mara nyingi muziki ninao sikiliza mara nyingi ni muziki ambao unaimba kumsifu Yesu ninapenda nyimbo za kumsifu Yesu kwa maana zinanipea maana kubwa sana ya kila siku ya kumsifu inanionyesha kuwayeyendo mlinzi wetu kwa kila siku na kuna watu Mungu amepea zawadi ya kumtolea nyimbo ili tuweze kumwimbia.